Kuna kazi moja ya nyumbani ambao kwa kweli sipendi sana na hiyo ni kuwosha vyombo, vingi, bada ya chakula, asaa pale vinapokuwa vime kusanyika kwa muda murevu, siku amba siwezi kufanya au sifahamu umuimu wake. Mbali ni kazi ambao unichosha haraka na kunifanya nijisikie kama inachukua muda mwingi kuliko kazi nyingine za nyumbani. Mara nyingine bada ya kula huwana tamani kupumzika kidogo. Lakini kuona rundo kubwa la vyombo kuna nifanya ni hisi mzigo moyoni. Kile kinacho nifanya nisipende zaidi ni hali ya vyombo kuwana mafuta mengi hau mabaki ya chakula yalio kawuka. Kusugua vyombo hivo uhitaji nguvu na subra na wakati mingine maji ya na kuwa baridi sana. Jambo linaloongeza usumbufu, pia kusimama kwa muda mrefu, jikoni, kunaweza kuchosha mwili, hasa miguu na mgongo. Wakati mwingine harufu ya mabaki ya chakula si ya kupendeza, hili hunifanya nione kazi hii kama isiyovutia kabisa. Zaidi ya hayo, kuosha vyombo ni kazi inayojirudia kila siku. Hata kama umeosha leo na jikoni likawa safi, kesho tena vyombo vitakusanyika. Hali hii hunifanya nihisi kama kazi haina mwisho, ukilinganisha na kazi nyingine kama kufagia au kufua, ambazo naeza kuzifanya mara chache kwa wiki, kuosha vyombo ni jambo la kila siku, na hilo hunipunguzia hamasa ya kuipenda. Hata hivyo pamoja na kutokupenda kazi hii ninaelewa umuhimu wake katika maisha ya kila siku. Kuosha vyombo husaidia kuweka usafi nyumbani na kulinda afya ya familia. Vyombo vikikaa bila kuoshwa, vinaweza kusababisha harufu mbaya, kuvutia wadudu, na hata kusababisha magonjwa. Kwa hiyo, licha ya hisia zangu binafsi, najua kuwa ni wajibu unaopaswa kutekelezwa. Pia nimejufunza kuwa kushiriki katika kazi za nyumbani ni sehemu ya uwajibikaji na ukomavu. Hakuna kazi ya nyumbani isiyo na thamani. Kila kazi na mchango wake katika kufanya nyumba iwe mahali pazuri pa kuishi. Ninapo fanya kazi hii, hujaribu kujikumbusha kuwa ninafanya kwa manufaa ya wote. Si kwa ajili yangu tu, mawazo haya hunisaidia kupunguza hisia za kuichukia kazi hii. Wakati mwingine hujaribu kubadilisha mtazamo wangu wa kufanya kazi hii iwe rahisi au ya kufurahisha kidogo kama kusikiliza mziki au kufanya haraka kabla vyomba havijakusanyika sana. Njia hii hunisaidia kupunguza uchovu na kufanya kazi ionekane nyepesi zaidi. Ingawa bado sipinde, angalau naeza kuifanya bila kulalamika sana. Kwa ujumla, kazi ya kuosha vyombo ni kazi ya nyumbani ambayo siipendi sana, lakini siwezi kusema naichukia kupita kiasi. Kazi yenye changamoto zake, lakini pia ina umuhimu mkubwa katika kudumisha usafi na mpangilio wa nyumbani. Nimekubali kuwa si kila kazi lazima iwe ya kufurahisha. Lakini kila kazi na mchango wake, hivyo naendelea kufanya kwa moyo wa uwajibikaji, nikijua kuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku na ya kujifunza. Nidhamu na kujali mazingira yangu, asante.

Napenda sana kula mboga la malenge kuliko aina nyingine za mamboga. Malenge lina ladha tamu ya asili na huwa laini sana linapopikwa vizuri. Ninapenda hasa linapopikwa kwa nazi au maziwa kidogo. Likiwa na viungo vya kawaida kama kitunguu na chumvi kiasi. Ladha yake hunifanya nifurahie chakula changu na mara nyingi. Kunikumbusha chakula cha nyumbani kilichoandaliwa kwa upendo. Sababu nyingine inayonifanya nipende malenge ni kwa sababu ni chakula chenye lishe bora. Lina vitamini na virutubisho vinavyosaidia mwili kuwa na afya njema. Ninapokula malenge nahisi kama nachangia ustawi wa mwili wangu. Pia ni chakula kinachomengenyeka kwa urahisi. Hivyo hunifanya nijisikie mwepesi baada ya kula. Napenda pia jinsi malenge linavyoweza kupikwa kwa njia tofauti. Linaweza kuchemshwa, kukaangwa kidogo, au hata kupondwa na kuchanganywa na vyakula vingine kama maharage au viazi. Wakati mwingine napenda likiwekwa kwenye wali au ugali na ladha yake tamu huendana vizuri sana na vyakula hivyo. Uwezo wake wa kuendana na mapishi mbalimbali. Hunifanya nilidhamini zaidi. Pia yake ya chungwa hunivutia sana. Huifanya sahani ionekane ya kuvutia na yenye hamu ya kula. Ninapoona chakula chenye rangi nzuri, mezani, hamu yangu ya kula huongezeka. Malenge si tu chakula cha kushiba bali ni, pia huleta mvuto katika meza ya chakula. Kwa ujumla napenda kula mboga la malenge kwa sababu ya ladha yake tamu urahisi wa kupikwa na faida zake kiafya. Ni chakula kinacho, ninachokifurahia na ambacho hunikumbusha umuhimu wa vyakula vya asili katika maisha ya kila siku.

Asante sana kwa swali hilo. Kwangu mimi ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali kulingana na uwezo wangu wa uwezo wangu na fursa, ninazo pata katika maisha ya kila siku. Kwangu mimi kusaidia jamii sio lazima iwe jambo kubwa au la garama sana hata matendo madogo ya kila siku yanawezo kuleta mabadiliko kubwa. Ninaamini jamii mara ujengwa na watu wanao jali, wanao shirikiana na wanao tayari kuchangia kwanjia yote wanaya uweza. Kwanza kabisa, nasaidia jamii angu kwa kuwa mtu muema na mwenye heshima kwa wengine. Ninajitahidi kuhisi kwa maadili, mema, kwaheshimu watu wazima, kuwa jali watoto na kushirikiana vizuri na majirani. Kuwa na mausiano mazuri na watu wanao nizunguka, kusaidia kuimarisha amani na mshikamano katika jamii. Wakati mwingine, kusaidia kusikiliza mtu mwenye shida, kumpa ushauri mzuri, au kumtia moyo wakati wa hali ngumu. Pili, nashiriki katika shugli za kijamii pale. Ni inapuwezekana? Hii naweza kuwa kushiriki katika harambe, usafi wa mazingira, au shugli za kujitolea kama kupanda miti au kusaidia walio katika hali ngumu. Kushiriki katika shugli hizi unipafulsa ya kufanya kazi pamoja na wengine kwa lengo moja, kuboresha mazingira na maisha ya jamii kwa ujumla. Hata kama mchango wangu ni mdogo, najua kuwa nisehemu we ya juhudi kubwa za pamoja. Pia ninasaidia jamii kwa kugawana maarifa na ujuzi nilio nao, kiawa kuna mtu anahitaji msaada wa kielimu, shauri wa kazi, au hata marifa ya matumizi ya teknolojia. Kwaniko tayari kusaidia kaji ninae vioweza kualekeza wengine. Hasavi jana unipa furaha kwa sababu najua ninachangia katika kujenga kizazi chenye marifa, na mwelekeo mzuri wa maisha. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kusaidia jamii kwa kuzingatia amani na sheria. Kuheshimu sheria na taritibu za jamii, kusaidia kupunguza migogoro na kuleta utulivu. Inapofanya maamuzi ya nayo nizingatia manufaa ya pamoja. Sio yangu peke yangu, najua nachangia maendeleo jamii kwanjia ya kudumu. Kwa upande wa kiuchumi ninapo pata kipato hujitahidi kusaidia pale inapoitajika. Hiwe ni kwa kuchangia mahitaji ya nyumbani, kusaidia jirani, hau kutoa msaada kwa mtu halie katika shida. Silazima hiwe pesa nyingi, hata msaada mdogo kwa wakati unaofaa unaeza kubadilisha hali ya mtu. Kwa ujumla, ninasaidia jamii yangu kwa moyo wa kujitolea, mshikamano na uwajibikaji. Ninaamini kuwa kila mtu ana nafasi ya kuchangia na jamii bora uwanza na mimi mwenyewe. Kadri kila mmoja wetu wanavyo jitahidi kufanya mema, ndivyo jamii nzima inavyo zidi kuwabora. Salama na yenye matumaini kwa siku zijazo.

Ndiyo, napenda kupika sana. Ingawa siwezi kusema kuwa mimi ni mtalamu wa kupika. Kupika kwangu siyo tu kazi ya kuanda chakula. Bali ni sana nanjia kujeleza kuunda latha na kuungana na familia hau marafiki. Wakati nikipika na hisi fura ya kipeke kwa sababu ninaeza kujaribu mbinu mpia, mchanganyiko wa viungo na kuunda mlo ambao una latha nzuri na unakithi maitaji ya kiafi. Kupika kuna nifundisha uvumilivu, kupanga muda na kufikiria kwa kina kuhusu kila hatu ya maandalizi ya chakula. Napenda kupika kwa sababu unisaidia kuhonyesha upendo na kutia fura wengine. Kuanda chakula bora kwa familia au marafiki, nishara ya kujali na kushirikiana wakati mtu anakula chakula, nilicho pika na kufuraiya latha yake. Na hisi kuridhika sana. Hii ufanya kupika kuwa zaidi ya kazi ya kila siku. Ni tia ya kunganisha watu, kuimarisha mauhusiano na kuunda kumbukumbu nzuri. Kupika kuna nifanya nijisikie kwa sehemu ya familia na jamii yangu. Pili, kupika kunanifundisha ku uvumbuzi na ubunifu napenda kujaribu mapishi mapya, mchanganyiko viungo au mbinu tofauti za kupika hunanisaidia kukuza ujuzi. Ujuzi wangu kwa kupika na kunifanya nijisikie mwenye uwezo wa kuunda chakula kilicho bora na chenye ladha ya kipekee, kuwa na uhuru wa kujaribu na kuboresha mapishi kunanipa furaha na kuridhika kwa kweli. Kupika pia kuna nifundisha mpangilio na nidhamu. Kila hatu ya mandalizi kutoka kuchagua viungo hadi kupika kwa muda unaofaa, inahita umakini na mpangilio. Hii ni muhimu sana. Kwani chakula kisichopikwa vizuri kinaweza kuharibika au kuadhiri afya ya wale wanaokila. Kwa hivyo, kupika kuna nifundisha kuwa makini, kupanga vizuri, na kuzingatia maelekezo au ladha inayo, inayotaka kufikia. Kwa jumla, napenda kupika kwa sababu ni furaha. Sana, na njia ya kuonyesha upendo, kunisaidia kujifunza uvumilifu, ubunifu, mpangilio. kuungana na wengine, kupika pia kwangu siyo tu kuandaa chakula. Bali ni sehemu ya maisha yangu inayoleta kuridhika furaha na mchango chanya kwa wale ninaopenda.

Napenda kufanya kazi zinazonipa changamoto na kuniacha nikiwa na uwezo wa kujieleza kikamilifu. Kazi ambazo zinahusisha ubunifu, utafiti na kufanya maamuzi makini zinanivutia sana. Napenda wakati ninaweza kupanga mikakati kuona jinsi vipengele mbalimbali vinavyoshirikiana na kupata suluhisho la tatizo lisiloonekana mara moja. Pia, kazi ambazo zinahusisha kushirikiana na watu wengine, kubadilisha mawazo na kujenga timu yenye mshikamano, zinanifanya nijisikie na dhamani yangu imeeleweka. Napenda kuona matokeo ya jitihada zangu iwe ni mradi uliokamilika maelezo ya kitaalamu au matokeo yanayoweza kubadilisha maisha ya wengine. Kazi yenye changamoto za kila siku inanifanya nionekane na nijisikie kuwa na nguvu na hiyo inanifanya nisikate tamaa. Hata pale changamoto zikionekana kubwa. Kwa kifupi napenda kazi ambazo zinachanganya akili, ubunifu, maadili ya kitaalamu na fursa ya kujifunza kila siku. Hii ni ya aina ya kazi inayonipa furaha ya kweli, motisha na udhabiti wa kisaikolojia.

Siku ya mvua uwa na mvuto malum kwa angu. Kwani zinaleta mabadiliko ya hali ya hewa ambazo huathiri shughuli zangu za kila siku ninapogundua mvua inaanza mara nyingi napenda kubaki ndani ya nyumba nikitumia mida wangu kusoma vitabu sikiliza mziki au kuandika mawazo yangu. Mvua pia hufanya kuwa na hali ya utulivu na mara nyingi napenda kinyo cha moto. Kama chai au kahawa nikiwa nikitazama matone ya mvua yanayopiga madirisha. Wakati mwingine nikipita nafasi, nikipata nafasi, napenda kutembea chini ya mvua. Nihisi unyevu nyevu wa hewa na harufu ya udongo inayo changamka. Hii inanikumbusha kuwa. Maisha ya naweza kuwa tulivu na yenye raha hata kama. Hata katika hali zisizo tarajiwa. Ninapo kuwa nje wakati wa mvua mara nyingi mara nyingine napenda kucheza na kupuliza maji kidogo au kushirikiana na familia na marafiki katika michezo ya ndani kama karata au bodi za mchezo mvua mara nyingi hubadilisha mpango wangu wa kawaida kwa mfano nilipo kuwa niki panga kwenda matembezi au shughuli za nje. Lazima nibadilishe mpango na kufanya shughuli za ndani. Hii huinua ubunifu wangu wa kunifanya ni nitafute njia za kufurahia muda wangu hata bila kutoka nje. Kumbukumbu yangu ya mvua nilio ifurahiya zaidi likuwa wakati nilipokuwa na marafiki zangua wadogo. Tuicheza kwenye barabara, zenye matope, baada ya mvua kubwa ya mchana. Sauti ya mvua ikipiga paa na madirisha ni ya kutuliza lakini pia inachochea. Hisia za furaha na kumbukumbu nzuri napenda jinsi mvua inavyo nifanya nijisikie kuwa sehemu ya asili ikinipeleka kwenye hali ya utulivu wa akili na furaha ndogo ndogo za kila siku hii ndio maana siku za mvua kwa kweli ni wakati wakipeke kwa furaha. Utulivu kuunda kumbukumbu nzuri.

Walinda nafsi yangu na tarifa zangu, mtandao nini jambo ambalo ninalichukulia kwa umakini mkubwa. Kwa mtandao inaweza kuwa na vitisho vingi kama wizi wa utambulisho, ulagai na mashambulizi ya virusi au programu wa hasidi. Kwanza, ninahakikisha kutumia nyuila zenye nguvu na za kipeke kwa kila akaunti yangu. Pamoja na kutumia uthibitisho wa hatu wa mbili ama tuwefe hili kuongeza kinga za kinga ya akaunti yangu. Hii usaidia kuhakisha kuwa hata kama nywila yangu inkeharibika. Bado mtu asiye naruhusa hawezi kupata akaunti yangu. Pili, ninajiepusha kubovya viungo visivyo salama au kufungua barua pepe zinezo shukiwa kuwa ni ulagai. Kwani mara nyingi hizi ni njia za wizi wa taarifa binafsi. Ninahakikisha pia kuwa programu na mfumo wangu wa kompyuta au simu ni wa kisasa na umewekwa kinga ya virusi na program zingine za usalama ili kupunguza hatari ya mashambulizi ya mtandao. Zaidi ya hayo, ninapo jadiliana na kushirikiana mtandaoni nashirikisha tu taarifa ambazo si hatari kwa usalama wangu. Na kuepuka kutoa taarifa za kifedha au za kibinafsi kwa watu wasioaminika. Ninapo weka picha historia au maelezo kuhusu maisha yangu. Hufanywa kwa makini nikiwa na udhibiti wa nini nani anaweza kuona. Pia ninafahamu kuhusu hila na mbinu za wizi wa mtandao. Hivyo si rahisi kugundua ishara za hatari na kuchukua hatua mapema. Kila wakati ninapokuwa mtandaoni nakuwa makini na mtandao ya umma ya wifi. Kwa kuwa mara nyingi inaweza kuwa hatari hatua hizi zote huchangia kujilinda na kupunguza vitisho vya mtandao na kunipa amani ya akili nikiwa nikiendelea kushirikiana na kutumia teknolojia kwa ufanisi.

Mara nyingi asubuhi napenda kuanza siku yangu kwa chakula kilicho rahisi lakini chenye nguvu na lishe bora. Kwa kawaida, ninakula mkate mzima auchapati zinazo patika na nyumbani. Kwani hizi hutoa wanga unaonipa nguvu ya kuanzia kazi asubuhi bila haraka. Mara nyingine, napendelea mayai yaliyo changanywa na mboga kidogo kwani hutoa protini muhimu kwa mwili wangu. Na hunisaidia kuwa na umakini mzuri katika shughuli zangu za kila siku. Pia mara nyingi hupangwa na matunda, kamandizi, machungwa, au tunda lolote linalo patikana. Kwani matunda hutoa vitamini na madini ya nayo saidia kuamkavizuri na kuendelea kuwa na afya nzuri. Kila asubuhi pia napenda kunywa kikombe cha chai au kahawa kwa sababu husaidia kuamsha akili na kunipa akili ya msisimuko. Hali ya msisimuko ya kuanza siku. Kwa ujumla, lishe yangu ya asubuhi ni mchanganyiko wa wanga, protini, matunda, na kinywaji che nye kafeini kidogo ambao hufanya iwe rahisi kwa mwili wangu kuchukua nguvu na kunipa motisha ya kuendelea na shughuliza ngu za siku. Lishe hii ya asubuhi ni muhimu sana kwa nguvu kwani inasaidia kudumisha afya yangu kuongeza umakini na kunipa nguvu ya kuendelea bila uchovu hadi chakula cha mchana ikiwa.

Asante sana kwa swali hilo. Hili ni swali nzuri sana kwangu. Chakula ninachokipenda zaidi ni kile ambacho kina ladha nzuri, kinatoa lishe muhimu, na kinanifanya nijisikie vizuri mwili na akili. Kwa kawaida, ninapendelea vyakula vya asili ambavyo havijakatwa sana kama vile wali wa mchele wa kienyeji, mboga za majani kama sukuma wiki na samaki au nyama chache zilizopikwa vizuri. Samahani lakini siwezi kukanusha kuwa napenda pia chakula cha kitamaduni ambacho kimekuwa sehemu ya maisha ya utotoni. Kwa mfano, ndizi zilizopikwa au viazi zinazotolewa pamo zi wenye ladha nzuri hufanya chakula kiwe kamili na kinapendeza kwa kila mtu. Pia napenda sana matunda kama maembe, parachichi, machungwa na nanasi. Kwani yanatoa ladha ya asili, vitamini na nguvu ya kuongeza afya ya mwili. Mara nyingi, unapokula chakula hiki, unahisi furaha ya kweli na kila kipande cha chakula kinakuwa ni raha ya ladha. Chaguo la chakula ninachokipenda zaidi pia linahusiana na njia ya kupika. Kwani chakula kilichopikwa kwa upendo na umakini, huchangia ladha yake na kuridhisha hisia zangu. Kwa kweli, ladha, harufu, rangi na mwonekano wa chakula huchangia sana kupendeza kwake. Na mara nyingi napendelea chakula kinapokuwa na mchanganyiko wa protini, wanga na mboga. Hii ni kwa sababu mwili wangu unahitaji mchanganyiko huu wa lishe kamili. Ili uwe na nguvu, umakini na afya nzuri. Pia chakula hiki hufanya tafrija kuwa kubwa zaidi. Kwa niliunganisha familia na marafiki kwenye meza na kunifanya nijisikie furaha na kushirikiana na wengine. Asante.

Uche kuicheza, ngao mara kwa mara, ushiriki kucheza pale ninapo pata nafasi, mchezo imekuwa sehemu muimu ya maisha angu kwa sababu inanipa burudani, kunifundisha nidhamu na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii kubwa inayo mganishwa na shaukumoja. Kutazama mchezo nipa furaha ya kipekea ambao si raisi kuyazea kwa maneno machache. Hasa ninapotazama timu au mchezoji ya nae mpenda kishindana kwa bidi. Miungoni mwa mchezo ni nayopenda kutazama zaibi. Mpira wa miguu mpira wa miguu unamvuto wa ajabu. Kwa sababu unaunganisha watu, warika, tamaduni na pia mataifa tufaudi napo kia ti kutazama mechi asa mashindano makubwa kama ligikuu ya uingereza au kombe la dunia uisi msisimuki mkubwa. Kila boli na yajulisha isia za mashabiki. Kutoka furaha ya kupindukia hadi uzuni ya gafla. Hali hiu nifanya ni siya hai na kushiriki isia za maelfu au mamilioni ya watu kwa wakati mmoja. Bali na mpira wa miguu, ninapenda pia kutazama mchezo mingine kama riadha na basboli. Michezo hiu nifundisha umuhimu wa juhudi, binafsi, umilivu na nidhamu. Kuwa waona wana michezo wa kijituma kwa miaka mengi ili kufikia mafanikio unitia moyo katika maisha yangu ya kila siku. Unifanya nitambui kuwa mafanikio yaji tu, bali ni matokeo ya kazi ngumu na kujitoa kwa dhati. Kuhusu kucheza michezo, siwezi kusema kuwa mimi ni michezaji kwa kiwango cha juu. Lakini ufurahia kushiriki kwa ajili ya afya na burudani. Wakati mwingine napenda kucheza mpira wa migu na marafiki zangu. Asa wakati wa wikindi, kucheza unisaidia kupunguza mawazo, kumarisha afya mwili na kumarisha urafiki. Teo unifanya ni jufunze kufanya kazi kwa pamoja, kueshimu wengine na kukubali ushindi ya ukushindwa kwa moyo wa mchezo. Kwa ujumla, mchezo una nafasi kubwa kateka maisha yangu. Iwe ni kutakucheza. Michezo unipa burudani, ulijenga kimwili na kiakili na unifundisha madili muhimu ya maisha. Ndiyo maana siwezi kuiacha michezo. Kwa sabamu inanipa furaha, mafunzo na uzoefu na unifanya kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Na ninaona ni moja ya shughuli rahisi lakini zenye faida kubwa sana katika mashi ya kila siku. Kutembea kwa miguu hunipa nafasi ya kuunganisha mwili na akili. Kujitafakari na pia kufurahia mazingira yanayonizunguka. Tofauti na usafiri wa haraka kama magari au pikipiki. Kutembea hunipa muda wa kutulia na kuangalia dunia kwa macho ya utulivu. Kwanza kabisa, kutembea kwa miguu kuna faida kubwa kiafya. Husaidia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kudumisha afya moyo. Wataalamu wengi wa afya, wanashauri kutembea angalau dakika thelathini kwa siku. Na nimegundua kuwa hata matembezi mafupi yanaweza kuleta mabadiliko makubwa. Baada ya kutembea huhisi mwili ukiwa mwepesi na akili ikiwa tulivu. Pia, hutumika kama njia uzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Pili, kutembea kwa miguu hunipa fursa ya kufurahia mazingira. Ninapokuwa natembea naweza kuwa naona vitu ambavyo nisingeviona nikiwa ndani ya gari. Kama miti, ndege, majengo ya kihistoria au hata watu wakifanya shughuli zao za kila siku. Hali hii hunisaidia kudhamini maisha na jamii ninayoishi. Wakati mwingine matembezi hunipa mawazo mapya au hunisaidia kutatua changamoto fulani kwa sababu akili huwa huru kufikiria bila shinikizo. Zaidi ya hayo, kutembea kwa miguu hunifundisha uvumilivu na nidhamu. Kuna nyakati ambapo, umbali unaonekana mrefu au hali ya hewa si rafiki. Lakini kuendelea kutembea hunijenga kisaikolojia. Hunifanya nijifunze kuwa na subira na kudhamini safa. Badala ya kuzingatia tu mwisho wa safari. Hili ni somo muhimu hata katika maisha ya kawaida. Kwani mara nyingi mafanikio hupatikana kwa hatua ndogo ndogo zinazoendelea. Pia napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi na ya gharama nafuu ya usafiri. Haitaji mafuta, tiketi, wala vifaa maalum. Inapatikana kwa karibu kila mtu. Bila kujali hali ya kifedha, kwa kutembea pia huchangia kulinda mazingira kwa kupunguza uchafuzi wa hewa unaotokana na vyombo vya usafiri. Kwa ujumla, kutembea kwa miguu ni zaidi ya harakati za mwili tu. Ni shughuli inayonipa afya, utulivu wa akili na uhusiano wa karibu na mazingira na jamii. Ndiyo maana ninaipenda na ninaiona kama sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Mziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Tangu nikiwa mdogo. Nimekuwa nikivutiwa na sauti, midundo na ujumbe unaopatikana kwenye nyimbo mbalimbali. Mazoea yangu ya kuanza kusikiliza mziki yalianza nyumbani hasa kupitia radio. Asubuhi wazazi wangu walipokuwa wakijiandaa kuenda kazini. Radio ilikuwa ikicheza nyimbo mbalimbali, kuanzia za zamani, hadi za kisiasa. Bila hata kujua, hapo ndipo nilianza kuzoea mziki na kuupenda kwa dhati. Aina ya mziki ni nazozipenda ni nyingi, lakini kuna baadhi ambazo zinanigusa zaidi kuliko zingine. Kwanza kabisa, napenda sana mziki wa bongo. Mziki unanivutia kwa sababu unaakisi maisha ya kila siku ya watu wa afrika mashariki nyimbo za bongo, mara nyingi huzungumzia mapenzi, changamoto za maisha, ndoto na matumaini ya vijana. Wasanii kama diamond platinumz, harmonize, alikiba, wamekuwa na nafasi kubwa katika orodha ya wanamziki ninao wapenda. Kwa sababu nyimbo zao zina midundo mizuri na pia ujumbe unaeleweka kirahisi. Mbali na bongo, napenda pia mziki wa reggaee. Reggae hunipa hali ya utulivu na kunifanya nitafakari zaidi kuhusu maisha nyimbo za reggae mara nyingi huzungumzia amani upendo haki na uhuru msanii kama bob marley ni mfano mzuri wa mwanamziki ninayemheshimu sana nyimbo zake za zina, ujumbe mzito lakini zimewasilishwa kwa mtindo wa kupendeza, unaoweza kusikilizwa na mtu wa rika lolote. Kila ninaposikiliza reggae nahisi kama mawazo yangu yanatulia na nafsi yangu inapata pumziko. Pesi puzi mziki wa popo. Hasa nyimbo za kima taifa. Pop hunipa nguvu na kunifanya nijisikie, nikiwa na hamasa. Hasa ninapokuwa nafanya kazi au nikifanya mazoezi. Wasanii wa pop wana uwezo wa kuleta midundo inayorudisha, inayoburudisha na kufanya mtu ajisikie uhuru. Ingawa siwezi kusema nina bendi moja ya pop ninayoipenda kuliko zote. Kuna nyimbo nyingi ambazo hunifanya nirudie kusikiliza mara kwa mara. Kuhusu mziki wa classical, siusikilizi sana kama aina nyingi. Haina zingine. Lakini ninauthamini. Mziki wa classical hunifundisha uvumilivu na kunisaidia kuzingatia mambo kwa umakini zaidi. Wakati mwingine napokuwa nasoma au nikihitaji kuzingatia jambo muhimu. Naweza kucheza muziki wa classical kwa sauti ya chini ili kunisaidia kukaa makini. Kwa kaida, mimi husikiliza muziki katika nyakati tofauti kulingana na hali yangu. Asubuhi ninapenda kusikiliza nyimbo zenye midundo ya pole pole au zenye ujumbe wa kutia moyo. Ili nianze siku nikiwa na mawazo chanya. Wakati wa mchana, hasa ninapo kuwa kazini au nikifanya shughuli za nyumbani. Napendelea mziki wenye nguvu zaidi kama pop au bongo yenye mdundo wa regi. Jioni au usiku napendelea reggae au nyimbo za utulivu. Zinazosaidia kupunguza mawazo ya siku nzima. Wakati ninapo sikiliza wimbo ninaupenda sana nahisi hisia tofauti kulingana na ujumbe wa wimbo. Kuna nyimbo hunifanya nitabasamu bila kujua. Zingine hunikumbusha kumbukumbu fulani za amani za zamani na zingine hunifanya nitafakari kuhusu maisha yangu na malengo yangu. Mziki hunipa faraja wakati nina huzuni, hunipa nguvu wakati nimechoka na hunifanya nijisikie nikiwa hai zaidi. Asanti.

Kila siku ninapo jihusisha na mazoezi, ninapendelea mchanganyiko wa kukimbia, gym, na michezo mbalimbali kama mpira wa miguu au basketball. Kwa kawaida, hujifanyia mazoezi tatu hadi maratano kwa wiki kulingana na ratiba na hali ya mwili. Napenda kufanya mazoezi asubuhi, mapema. Kwani inanikutanisha na hisia za nguvu na utulivu wa akili. Baada ya mazoezi na hisi furaha, uchangamfu na uzalendo mkubwa. Kwa kuwa mwili wangu unajazwa na nguvu na endorphins. Mazoezi haya husaidia pia kuboresha umakini na afya kwa ujumla na kunifanya niwe na mhemko chanya kwa shughulizangu za kila siku. Ni muhimu kuwa nandoa ya usawa kati ya mapumziko na mazoezi ilikuepuka uchovu au majeraha yasio ya lazima. Kwa jumla mazoezi ni sehemu muhimu ya maisha yangu na yanachangia mwili wenye afya na akili yenye tulivu asante.

Ndio, ninafanya kazi ushirikiano na wengine, na ninamini kuwa ushirikiano ni nguzo muhimu sana ya mafanisi ka kazi na maisha kwa jumla. Kufanya kazi na watu wengine hunipa nafasi ya kubadilisha mawazo, kujifunza mitazamo mipya na kufikia malengo kwa ufanisi zaidi kuliko kufanya kazi pekee yangu. Ushirikiano pia hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu. Jambo linaloongeza motisha, uwajibikaji na hari ya kufanya kazi kwa bidii. Kwanza kabisa, kufanya kazi kwa ushirikiano hunisaidia kumboresha mawasiliano. Ninapo fanya kazi na wengine na lazimika kusikiliza kwa maakini, kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuheshimu maoni tofauti. Hi hunijenga kuwa mwasilishaji mzuri na msikilizaji maakini. Mawasiliano bora husaidia kuepuka migongano isiyo ya lazima na kuhakikisha kuwa kila mshiriki wa timu anaelewa jukumu. Kupitia ushirikiano nimejifunza kuwa mwasiliano si kuzungumza tu bali pia kuelewa hisia, mahitaji na matarajio ya wenzangu pili ushirikiano huniongeza maarifa na ujuzi kila mtu ana nguvu na udhaifu wake. Hivyo kufanya kazi na wengine hunipea fursa ya kujifunza kutoka kwao. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na ujuzi wa kiufundi, mwingine akiwa mzuri katika kupanga au uongozi. Tunapo unganisha nguvu zetu, tunapata matokeo bora zaidi, mara nyingine nimegundua kuwa wazo moja ndongo kutoka kwa mshiriki wa timu, linaweza kumboresha mradi mzima. Hii hunifundisha unyenyekevu na kunikumbusha kuwa hakuna mtu anayejua kila kitu. Tatu, kufanya kazi kwa ushirikiana hunisaidia kukabiliana na changamoto kwa ufanisi. Changamoto zinapotokea timu huweza kuzitazama kutoka pembe tofauti na kupata suluhisho la haraka na la kudumu. Badala ya hakuhangaika pekee yangu napata faraja na msaada wa wenzangu. Kushirikiana hunipa ujasiri na kukabiliana na matatizo magumo kwa sababu najua siko pekee yangu. Pia hunijenga kiakili na kihisia kwa ni najifunza kuvumilia, kusamehea na kufanya maamuzi kwa pamoja. Nne, ushirikiano hunikuza katika uongozi na uwajibikaji. Katika timu, kila mtu anajukumu lake na kushindwa kwa mmoja huadhiri wengine. Hii hunifanya niheshimu muda, nitimize ahadi na nifanye kazi kwa bidii. Pia hunipa nafasi ya kuongoza pale ninapo hitajika na kufuata pale mwingine anapo ongoza kupitia hilo. Nimejifunza kuwa uongozi wa kweli si kuamrisha bali ni kuhudumia wengine kuhamasisha na kuongoza kwa mfano. Zaidi ya hayo, kufanya kazi ya ushirikiano hujenga mshikamano na mahusiano mazuri. Tunapofanya kazi pamoja, tunajenga uaminifu na heshima. Hii huleta mazingira chanya ya kazi ambapo kila mtu anajisikia kuthaminiwa na kusikilizwa. Mazingira kama haya huongeza tija na furaha kazini. Pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu majukumu ya nagawanywa na kusaidia pale panapo hitajika. Hata hivyo ushirikiano unachangamoto zake. Wakati mwingine kuna tofauti za maoni, migongano ya tabia au kutoelewana, lakini naamini kuwa changamoto hizi zinaweza kushugulikua kupitia mawasiliano ya wazi, heshima na uvumilivu. Asante.

Ndio, nimewahi kufanya yoga. Na uzoefu huo umekuwa maana sana kwangu katika safari ya kujitambua, kutunza afya, na kupata utulivu wa mwili na akili. Mara ya kwanza, nilipo kutana na yoga, sikuelewa, nilidhani ni mazoezi ya kunyoosha mwili tu, au kitu kinachohusiana zaidi na kutulia kimya. Hata hivyo, nilipoanza kuifanya kwa vitendo, niligundua kuwa yoga ni zaidi ya mazoezi ya kawaida. Ni mtindo wa maisha, unaochanganya mwili, pumzi na akili kwa usawa wa kipekee. Nilianza kufanya yoga katika kipindi ambacho nilikuwa na msongo wa mawazo mwingi. Kazi majukumu ya kila siku na mawazo ya maisha vilikuwa vimenizidi. Kiasi cha kunifanya nijisikie kuchoka hata bila kufanya kazi nzito. Rafiki yangu alinipendekezea nijaribu yoga kama njia kupumzika na kujituliza. Mwanzoni nilikuwa na mashaka lakini niliamua kujaribu. Nilianza na mazoezi rahisi nyumbani kupitia video za maelekezo. Na pole pole nikaanza kuelewa misingi yake. Kitu chakuanza kilichonivutia katika yoga ni umuhimu wa kupumua kwa umakini. Kupumua kwa kina na kwa utaratibu hunisaidia kuunganisha mwili na akili nilipokuwa nikizingatia pumzi zangu. Niligundua kuwa mawazo mengi yaliyokua yakinisumbua yalipungua. Yoga ilinifundisha kuishi katika wakati uliopo badala ya kuwaza sana kuhusu yaliyopita au yanayoweza kutokea baadae. Hili lilisaidia sana kupunguza wasiwasi na hofu. Kwa upande wa mwili, yoga linisaidia kuongeza unyumbufu na nguvu ingawa mwanzo ulikuwa mgumu, hasa katika baadhi ya mikao, siku kata tamaa. Kadri nilivyoendelea kufanya mazoezi. Mara kwa mara niliona mabadiliko chanya. Misuli yangu ilianza kuwa laini, maumivu ya mgongo yalipungua na nilihisi mwili wangu kuwa mwepesi zaidi. Pia niligundua kuwa yoga haishindani na mwili, badala yake inakuhimiza kusikiliza mwili wako na kuheshimu mipaka zake, mipaka yake kumrathi. Zaidi ya faida za kimwili, yoga ilinisaidia sana kihisia. Kulikuwa na nyakati nilihisi huzuni au kuchanganyikiwa, lakini baada ya kipindi cha yoga, nilihisi nafuu na amani ya ndani. Yoga ilinifundisha uvumilivu kwa sababu baadhi ya mikao inahitaji muda na mazoezi kabla ya kuimudu. Hili lilinitia moyo hata katika maisha ya kawaida. Kunifanya nielewe kuwa mambo mazuri yanaitaji subra na juhudi endelevu. Pia nilipata fursa ya kufanya yoga katika kikundi mara chache. Uzoefu wa kufanya yoga na wengine ulikuwa kipekee. Kulikuwa na hali ya mshikamano na utulivu. Ambako kila mtu alikua anajitahidi kujiboresha bila kushindana. Mazingira hayo yaliongeza motisha yangu na kunifanya nihisi kuwa sehemu ya jamii, inayojali ya afya na ustawi wa akili. Kushiriki yoga na wengine kulinionyesha kuwa watu wengi wanapitia changamoto zinazofanana na yoga inaweza kuwa deraja la kuunganisha watu. Hata hivyo, sikupata muda ya kufanya yoga kila siku kutokana na ratiba zangu, lakini hata kufanya yoga mara chache kwa wiki, kulileta tofauti kubwa. Nilijifunza kuwa si lazima kufanya yoga kwa ukamilifu ili kufaidika nayo. Kilicho muhimu ni nia, umakini na kujitolea kwa kiasi unachoweza, yoga ilinifundisha kujipenda na kujithamini bila kujilinganisha na wengine.

Uzuri niliofanikiwa kuijenga maishani ni nidhamu ya kusoma na kujifunza kila siku. Hili ni zoea ambalo halikuja kwa urahisi, bali lilijengwa taratibu kupitia juhudi, makosa na maamuzi ya maksudi. Hawali, nilikuwa napenda kuihairisha mambo. Hasa yale yanayohusiana na kusoma au kujiongeza maarifa. Nilikuwa nasoma tu pale anapolazimu, kama wakati wa mtihani, au kazi, maalum. Hata hivyo, baada ya kutambua kuwa maarifa ni mtaji mkubwa, unaoweza kubadilisha maisha, niliamua kubadilika. Nilianza kwa kujiwekea malengo madogo, lakini ya kudumu. Kwa mfano, nilijiambia nitumie angalau dakika thelathini kila siku kusoma, kitu kipya. Haijalishi ni kitabu, makala, au hata kusikiliza maudhui ya kielimu. Muhimu ilikuwa ni kuendelea kujifunza kadri siku zilivyopita. Dakika thelathini ziliongezeka kuwa saa mmoja na baadaye zaidi zoea hii. Zoea hili lilianza kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku kama kula au kulala. Faida za zoea hili zimekua nyingi sana kwanza. Limepanua ufahamu wangu kuhusu maswala mbalimbali ya maisha kama teknolojia, biashara, afya, ya akili na maendeleo binafsi. Pia limeongeza uwezo wangu wa kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi bora. Ninapokutana na changamoto mara nyingi napata suluhisho kwa sababu nina maarifa ya kutosha au najua wapi kutafta msaada. Hili limenipa kujiamini zaidi katika mazungumzo na katika mazingira ya kazi au jamii. Pili, zoea la kusoma kila siku limenisaidia kuboresha nidhamu binafsi. Limefundisha akili yangu kuwa si kila kitu hufanywa kwa hisia au hamu ya muda mfupi. Wakati mwingine husoma hata kama huna hamasa lakini baadaye unashukuru kwa sababu matokea yake ni chanya. Nidhamu hii imehamia pia katika maeneo mengine ya maisha yangu kama kupanga muda, kutimiza malengo na kuepuka uvivu. Tatu, zoea hili limekuwa chanzo cha motisha na matumaini. Kila ninapojifunza kitu kipya nahisi kama ninakuwa na kusonga mbele maishani hata siku zinapokuwa ngumu kusoma hunipa mtazamo mpya na kunikumbusha kuwa changamoto ni sehemu ya safari ya mafanikio imenisaidia pia kuondoa hofu ya mabadiliko kwa sababu ninaamini kuwa kujifunza naweza kuendana na dunia inayobadilika kwa kasi. Kwa ujumla, kujenga zoea la kusoma na kujifunza kila siku kumekua uamuzi bora katika maisha yangu. Ni zoea ambalo linaendelea kunijenga kiakili, kihisia na hata kijamii. Ninaamini kuwa mtu yeyote anaweza kujenga zoea hili kwa kuanza kidogo kuwa na subra na kujitolea hatimaye matokeo yake uonekana na kudumu kwa muda mrefu.

Asante sana kwa swali hili, ninaelewa kuwa mkate ni chakula cha kila siku, siku kwa watu wengi na kwangu mimi ni moja vyakula ninavyodhamini sana kwa sababu ni rahisi kupatikana. Unaweza kuliwa kwa njia nyingi na huendana na milo tofauti. Kati ya ina zote za mikate, mkate wa kahawia, yani brown bread, ndiyo ninaupendelea zaidi. Sababu kubwa ni kwamba mkate huu una afya bora kuliko mkate mweupe. Tengenezwa na nafaka kamili. Jambo linalomaanisha unavirutubisho vingi kama nyuzi-nyuzi, vitamini na madini ambao ni muhimu kwa mwili. Mkate wa kahawia, hunisaidia sana katika mengenyo wa chakula. Tofauti na mkate mweupe ambao wakati mwingine hunifanya, nijisikia kushiba kwa muda mfupi. Mkate wa kahawia hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Hii hunisaidia kuthibiti ulaji wa vyakula vingine visivyo na afya na pia husaidia katika kudumisha uzito mzuri wa mwili. Kwa mtu anayejali afya, mkate wa kahawia ni chaguo bora zaidi. Haina nyingine ya mkate naoupenda ni mkate wa ngano nzima, yaani whole wheat bread. Mkate huu unaladha ya asili zaidi na unaukakasi kidogo unaoufanya uwe wakipekee. Napenda kula asubuhi pamoja na chai au maziwa au wakati mwingine na siagi ya karanga wa asali. Mkati wa ngano nzima hunipa nguvu za kwanza siku na kufanya kazi zangu bila kuchoka haraka. Pia napenda mkate ulio tengenezwa kienyeji. Hasaa ule unaopikwa nyumbani au kwenye hoveni ndogo za jali. Mkati wa aina hii mara nyingi hauna kemikali nyingi wala vihifadhi na ladha yake huwa ya asili zaidi. Harufu ya mkate wa moto uliotoka jikoni ni kitu kinachoweza kumfuraisha mtu yeyote. Mkate wa aina hii unikumbusha nyakati za familia na ukaribu wa nyumbani. Jambo linaloongoza dhamani ya kihisia katika chakula. Ingawa sipendi sana mkate mweupe bado naukula mara chache. Hasaa ukiwa umetumika kutengeneza sandwich au toast. Mkate mweupe unaulaini mzuri na huendana na vitu vingi kama mayai, sausage au jamu. Hata hivyo siupendi sana kwa sababu una sukari nyingi na nyuzi nyuzi chache. Jambo linaloweza kuadhiri afya ikiwa utakuliwa mara kwa mara. Kwa ujumla, upendeleo wangu huwa mkate unaotokana zaidi na afya, ladha na namna unavyo nifanya nijisikie baada ya kula. Mkate ninaoupenda ni ule unaonipa nguvu, unaosaidia mwili wangu. Na pia unaonifurahisha kisaikolojia. Mkate si chakula cha kushibisha tu. Radhi pia niseme na mtindo wa maisha kuchagua aina sahihi ya mkate ni hatua ndogo lakini muhimu katika kujali afya na ustawi wa mwili kwa jumla. Kwa hiyo, mkate naoupenda zaidi ni mkate wa kahawia na mkate wa ngano nzima. Huku nidhamini pia mkate wa kienyeji kwa ladha na maana yake ya kijamii.

Ndio, ninapenda kunywa maziwa. Upendeleo huu umejengeka taratibu tangu utotoni hadi sasa. Maziwa yamekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Si kwa sababu ya ladha ya ladha pekee, bali pia kwa sababu ya faida zake nyingi, kiafya, kumbukumbu nilizojenga nayo na nafasi yake katika utamaduni wa chakula ninao uzoea. Kila ninapukunywa maziwa nahisi kama narudia safari ndogo ya faraja na utulivu. Kwanza kabisa ladha ya maziwa hunivutia kwenye unyenyekevu wake. Si kali sana wala si tamu kupita kiasi. Bali ina usawa unaoburudisha. Maziwa baridi hasa hunipa hisia ya kuburudika hasa wakati wa joto kali. Wakati mwingine napenda kuyanywa peke yake na wakati mwingine nayachanganya na chai kahawa au nafaka za asubui uwezo wake wa kuendana na vyakula vingine mbalimbali hunifanya niyaone kama kinywaji chenye matumizi mengi na chenye thamani. Sababu nyingine inayonifanya nipende kunywa maziwa ni mchango wake katika afya ya mwili. Maziwa yana virutubisho muhimu kama kalsiamu, proteini na vitamini mbalimbali vinavyosaidia kuimarisha mifupa, meno na misuli. Tangu nikiwa mdogo nilifundishwa kuwa kunywa maziwa kunasaidia kukua vizuri na kuwa na mwili imara. Hata sasa, ninaamini kuwa maziwa yanachangia katika kudumisha afya njema hasa ninapoyanywa kwa kiasi kinachofaa kama sehemu ya lishe bora. Pia maziwa yanahusiana sana na kumbukumbu za familia na malezi. Nakumbuka nyakati za asubui ambapo tulikuwa tukiamka mapema, tukanywa chai yenye maziwa kabla ya kujiandaa kwenye kwa siku. Harufu ya chai na maziwa ilijaza nyumba na kuleta hisia ya umoja na upendo. Wakati mwingine, maziwa yalitumika kutengeneza vyakula maalum kama uji, mtindi, au vitafuno vya nyumbani. Haya yote yamefanya kunywa maziwa kuwa zaidi ya kitendo cha kawaida. Ni sehemu ya historia yangu binafsi. Aidha, napenda maziwa kwa sababu yanatoa faraja ya pekee. Kuna nyakati napokuwa nimechoka au nikiwa na mawazo mengi. Glasi ya maziwa ya uvuguvugu hunisaidia kutulia. Watu wengi husema maziwa husaidia kulala vizuri na kwa upande wangu nimeona kuwa kunywa maziwa kabla kulala hunipa utulivu wa akili. Ni kama ishara ndogo ya kujijali na kujipa muda wa kupumzika. Hata hivyo, upendo wangu kwa maziwa hujapofusha macho yangu kwa changamoto zinazoweza kuwepo. Najua kuwa si kila mtu anayevumilia maziwa vizuri. Hasa wale wenye tatizo la kutovumilia lactose. Pia ni muhimu kunywa maziwa kwa kiasi na kuchagua aina inayofaa kama maziwa yasiyo na mafuta ya mengi yaliyo punguzwa sukari kulingana na mahitaji ya afya ya mtu. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kufurahia maziwa bila kuathiri afya yangu. Kwa ujumla, napenda kunywa maziwa kwa sababu nyingi zinazoingiliana. Ladha yake tulivu faida zake kiafya kumbukumbu za kifamilia na faraja ninayoipata kila ninapoyanywa. Maziwa si kinywaji tu kwangu, bali ni rafiki wa kila siku. Anayenikumbusha umuhimu wa kujali mwili na roho.

Asanti sana kwa swali hili. Kushirikiana na timu ni jambo muhimu sana katika kufanikisha malengo ya pamoja. Iwe ni kazini, shuleni, au kwenye miradi ya kijamii. Mimi hufanya mambo kadhaa ili kuhakikisha ushirikiano mzuri na timu kunaimarika na matokea yanakuwa bora. Kwanza kabisa kuhakikisha ninakuwa na mawasiliano mazuri na wanatimu wanzangu. Mawasiliano ni msingi wa ushirikiano wowote huwa nasikiliza kwa makini, mawazo, maoni na mapendekezo ya wengine kabla ya kutoa yangu. Kusikiliza kunanisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kuepuka migongano isio ya lazima. Pia kujitahidi kuwasiliana kwa wazi. Kusema ninacho maanisha bila kuficha au kuumiza wengine na kuuliza maswali pale ambapo sijaelewa. Pili, kuheshimu kila mwanatimu bila kujali nafasi yake au uzoefu wake. Kila mtu ana mchango wa kipekee anaoweza kutoa. Kwa kuheshimu wengine, hujenga mazingira ya kuaminiana ambapo kila moja anajisikia huru kushiriki mawazo yake. Hii huongeza ubunifu na huifanya timu iwe imara zaidi. Pia hukubali tofauti za watu kama vile mitazamo, tabia na mbinu za kufanya kazi. Tatu, huwa niko tayari kushiriki majukumu na kusaidia pale inapohitajika. Badala ya kufanya kazi pekee yhangu, upenda kugawana kazi kwa usawa, kulingana na uwezo wa kila mtu. Kama mwanatimu ana changamoto au analemewa na kazi huwa niko tayari kumsaidia ili kazi isonge mbele. Hii huonyesha mshikamano na huimarisha uhusiano ndani ya timu. Nne, hujitahidi kuwa na mtazamo chanya na moyo wa uvumilivu. Katika timu, changamoto na makosa ni sehemu ya kawaida ya kazi. Badala ya kulamiana, huangalia tatizo kama fursa ya kujifunza na kuboresha. Mtazamo chanya huongeza motisha na huifanya timu isikate tamaa, inapokutana na vikwazo. Tano, huhakikisha nachangia mawazo yangu kwa uaminifu na uwajibikaji. Ninapopewa jukumu hufanya kazi yangu kwa bidii na kwa wakati uwajibikaji wangu huwasaidia wengine kuniweka kwa nafasi ya kuaminika. Jambo linaloongeza mshikamano wa timu. Pia kubali maoni ya kurekebisha makosa bila kujihami kupitia kiasi kwa ujumla, kushirikiana na timu kunahitaji mawasiliano mazuri heshima, msaada wa pamoja, mtazamo chanya na uwajibikaji wa kufanya mambo haya kusaidia kujenga timu yenye umoja, ufanisi na uwezo wa kufikiria malengo yake kwa mafanikio makubwa asanti.

Asante sana kwa swali hili na ninapenda kuwa mahali panaponipa utulivu wa moyo, uhuru wa mawazo na hisia ya kuwa salama aina ya mahali ninapopenda si lazima pawe fahari au pa gharama ama gharama kubwa. Bali ni mahali panapofanya nijisikie huru, mwenye amani na mwenye furaha ya ndani. Mahali kama hapo hunisaidia kupumzika, kufikiri kwa kina na kujijenga kibafsi. Kwanza, napenda kuwa mahali penye utulivu na hewa safi. Sehemu zinye miti, bustani au karibu na mazingira ya asili hunivutia sana. Kusikia sauti za ndege, upepo mwanana au majani yakitikisika, hunifanya nijisikie karibu na asili. Mazingira ya ina hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu za mwili na akili. Asili hunipa nafasi ya kutafakari maisha na kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Pili, napenda kuwa mahali palipo safi na penye mpangilio mzuri. Usafi hunipa amani ya akili na hunifanya nijiskie heshima kwa mazingira yanayonizunguka. Mahali palipo chafuka au mahali na mpangilio hunifanya nijisikie kutotulia kabisa. Ninapo kuwa kwenye mazingira yalio pangwa vizuri. Huwa rahisi kwangu kuzingatia kile ninachofanya. Iwe ni kusoma, kufanya kazi au kupumzika. Tatu, napenda kuwa mahali panapo nipa nafasi ya faraga. Lakini pia pana ruhusu mawasiliano mazuri na wengine. Ninathamini muda wa kuwa peke yangu ili kufikiri na kujitambua lakini pia napenda kuwa na watu wanaonielewa na kunipa hisia ya kukubalika. Mahali panapokua na usawa kati ya faragha na urafiki hunifanya nijisikie sahihi. Nne, napenda kuwa mahali palipo salama na penye heshima. Usalama ni jambo muhimu sana kwangu. Iwe ni usalama wa kimwili au wa kihisia. Ninapokuwa mahali ambapo na heshimiwa na kuthaminiwa huwa na ujasiri wa kuwa mimi mwenyewe bila hofu. Mazingira yenye heshima hujenga amani na kuimarisha mahusiano mazuri kati ya watu. Mwisho napenda kuwa mahali panapo nitia moyo na kunipa motisha. Inaweza kuwa mahali pa kujifunza, kufanya kazi au hata nyumbani. Mahali panapo nifanya nitamani kuwa bora zaidi, kufikiria ndoto zangu na pia kupanga musakabali wangu hunipa nguvu kubwa ya kusonga mbele. Kwa ujumla napenda kuwa mahali penye utulivu, usafi, usalama, heshima na motisha. Aina hii ya mahali hunifanya nijisikie nipo, nyumbani popote nilipo na hunisaidia kuishi maisha yenyame amani na maana. Asante.